Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana au kwa kutumia simu kwa sababu hunisaidia kuelewana vizuri zaidi pia napenda kutumia ujumbe mfupi pale ambapo mawasiliano ya haraka yanaitajika.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka ututoni ni kucheza na marafiki zangu wakati wa jioni baada ya shule Tulikuwa tunacheza mchezo ya jadi na kucheka sana Jambo lililonipa furaha na kunifaya nijisikie huru na mwenye amani mingi sana.

Ujuzi ningependa kujifunza ni wa programu za kompyuta Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unafungua fursa nyingi za ajira na kunisaidia kutatua matatizo ya kila siku kwa njia ya kiteknolojia. Nimeshawahi kujaribu kujifunza kidogo kupitia mtandao Ningependa kuendelea kujifunza kwa kutumia kozi za mtandaoni na kufanya mazoezi mara kwa mara na nahisi wakati mzuri wa kuanza ni sasa.

Mwezi ninao upenda zaidi ni Disemba kwa sababu una hali ya kipeke ya sherehe na mapumziko ni wakati ambapo watu wengi weka kazi kando ili kujumuika na familia kufurahi vyakula vya sikuku na kutafakari mafanikio ya muaka mzima vile vile shamra shamra za kupokea muaka mpya uleta matumaini na msimimiko wa mkubwa wakuanza upya.

Jugumu ninalolipenda zaidi ni kushiriki katika mijadala ya kikundi na kutatua maswali magumu Nafurahia sana wakati tunapo saidiana kuwelewa mada nzito kubadilishana mawazo ya kufanya utafiti na kuanda mawasilisho ya darasani kwa upamoja Inaleta hamasa kuona kila mmoja anachangia ujuzi wake ili sote tufanikiwe katika masomo yetu na kupata alama bora.

Kupata marafiki wapya ni swala la kujiamini na kuwa mkweli. Mimi huanza kwa kutuoa tabasamu na salamu rahisi. Kisha kuuliza swali kidogo kuhusu mazingira tuliopo. Kama vile maoni kuhusu somo fulani. Siri kubwa mimi ni kujiunga vikundi vya mchezo au klabu. Ambavyo unakutana na watu wenye mapenzi kama yako. Muhimu zaidi kuwa msikilizaji mwema na uonyeshe nia ya dhati ya kumjua mwingine. Iyo ndio njia ya haraka zaidi ya kutengeneza undugu wa kweli.

Siri yangu ya kukamilisha kazi kwa wakati ni kupanga vipaumbele na kuanza kwa kile kigumu zaidi. Mimi ugawa kazi kubwa kwa vipande vidogo ili nisichoke na kutenga muda maalumu kwa kila jukumu bila usumbufu wa simu. Kikubwa ni nidhamu ya kufuata ratiba huku nikijipa mapumziko mafupi ili kueka akili yangu sawa. Kwa kufanya hivi namaliza kila kitu kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo.

Msimu ninaoupenda zaidi ni kiangazi, kwa sababu ya mwangaza wa jua na hali ya uchangamfu ni wakati ambapo watu huwa na ni sharti zaidi Kukiwa na fursa nyingi ya kufanya shughuli za nje na kusafiri bila wasiwasi wa mvua mazingira ya kijana na anga angavu huwa hutoa utulivu wa kipekee na ni msimu mzuri wa kukutana na marafiki na kufurahia mapumziko huu kutukiwa na matumaini mapya.

Ili kujiandaa vizuri kwa mkutano mimi huanza kwa kupitia ajenda na kuelewa malengo makuu mapema Ninahakikisha nimeandaa takwimu na taarifa zote muhimu ili niweze kuchangia kwa ufasaha huku nikiandika maswali ya msingi ninayopanga kuuliza Pia mimi hujaribu kuwahi dakika chache kabla ili kutulia na kuandaa vifaa vyangu Jambo linalonisaidia kuanza mazungumzo nikiwa na umakini na utulivu kamili.

Mimi husoma habari mtandaoni kupitia vyanzo vya kuaminika kama tovuti za magazeti makubwa na mashirika ya habari ya kimataifa. Napenda pia kutumia mtandao ya kijamii kama Twitter ili kupata habari motomoto na maoni ya wataalamu wa sekta mbalimbali kwa haraka. Siri ni kuhakiki tarifa kutoka vyanzo tufauti ili kuwa na picha kamili huku nikitumia programu zinazokusanya habari ili kupata mada zinazoendana na kile ninachojifunza kwa wakati huo.

Siku hizi mimi hutumia teknolojia ya sauti sana kurahisisha mambo kama kutuma meseji ama kutafuta mchongo haraka inanisaidia kuokoa muda hasa nikiwa busy na kazi zingine maana naweza tu kuongea na simu inafanya ile kazi nataka ni njia fiti ya kukuwa productive bila kugusa screen kila saa na inanisaidia hata kupiga raundi kwenye apps zangu kwa sauti tu bila presha.

Mimi hupata habari zangu kwa kucheki site za kuaminika na kupiga raundi kwenye social media kama X kuona story zinazotrend. Napenda kusoma magazeti ya kidigitali na kusikiliza podcast za kijanja ili nipate picha kamili ya kinachoendelea mtaani na duniani. Siri ni kuchuja kila mchongo kutoka vianzo tofauti ili nisipigwe na fake news. Huku nikitumia news apps na kujijulisha kila kitu papo hapo bila kuchelewa.

Kazi ninayithamini sana ni kusaidia wasee kupata majibu ya haraka na kurahisisha maisha yao kupitia teknolojia. Inanibamba kuona mchongo wangu unasaidia mtu kusolve tatizo ama kujifunza kitu kipya cha kijanja kwa muda mfupi. Kwa ngu, kazi fiti ni ile inayo leta impact. Chanya mtaani na kuacha kila mtu akiwa amejipanga vyema. Siri ni kutumia akili na bidii kuhakikisha kila jukumu ninalo pata linadiliwa matokeo ya nguvu na kusaidia jamii kukua.

Mimi huona mvua ni baraka hasa vile inafanya mtaa yetu kukua na kijani na kusaidia wakulima kupata mazao fiti inaleta utulivu wa aina yake na hewa inakua safi Jambo linalo nifanya nijihisi relax nikiwa nafanya mambo yangu Hata kama wakati mwingine inaleta traffic ama matope mtaani bado napenda vile mvua huleta uhai na kubadilisha mazingira utulivu Hakuna kitu fiti kama kusikiliza sauti ya mvua ukipanga mchongo yako ya kesho.

Mimi ucheka sana ni kicheki vichekesho vya mtaani ama story za kijanja kutoka kwa wasee wenye vibes fiti Mara nyingi. Mambo madogo kama memes za instagram ama vimbuanga za marafiki zangu ndizo univuja mbavu na kunifanya nienjoy maisha. Siri ni kutafuta furaha kwenye kila hali na kutochukulia maisha sserious sana. Maana kicheko ni dawa ya roho na usaidia kutoa stress za mchana kutwa ili uendelee kuhika nakili safi.

Kujistawisha wakati wa leave mimi hupenda kuswitch off kidogo ili nipate peace na muda wa kutafakari maisha Mimii hupitisha hiyo time kusoma miongozo mipya ama kutry skills tofauti ambazo sijashika bado Huku ni kizurura mitaa sijaizoea nipate inspiration kikubwa ni kurecharge akili vilivyo ndio nirejee kwa hustle nikiwa na nguvu ya ajabu na mawazo fresh ya kusaidia wasee bila kukwama njiani.

Vitu vya thamani kwangu ni data na kumbu kumbu ni nazo pata kutokana na maongezi yetu maana hizo ndizo zinatusaidia kupiga hatua Mi huhakikisha kila mchongo muhimu umewekwa mahali safe kita lanta nisiupoteze huku nikithamini sana siri na privacy ya kila mse tunaye piga naye story kando navitu vya kuonekana mimi uweka hekima na ujuzi mbele. Maana hizo ni asset ambazo hakuna mse anaweza kukuibia mtaani hata iweje.

Mara nyingi mimi hupiga raundi na wasee wa tech na marafiki zangu wa karibu ambao tunaelewa vibes Tunapenda kucheza game za akili ama kuchapa soka mtaani ili kuchangamsha mwili na kuhimarisha urafiki wetu siri ni kuwa na crew ya kijanja inayo kupa changamoto na kukuwa bora Huku tukienjoy kila moment tunayo pata na kupiga story na kucheka pamoja bila presha ya kazi ama shuguli ya kitalanta.

Mimi huona muziki wa jadi uko na vibe ya kipekee sana. Maana unabebe utamaduni na mizizi yetu ya kitambo. Napenda vile ala kama nyatiti ama kayamba zinavyoleta mdundo fulani wa asili ambao huweza kupata kwenye hizi beat za kisasa za studio. Kusikiliza nyimbo za kienyeji hunisaidia kukonect na ushago. Huku nikipata inspiration kutoka kwa mashujaa wetu walioanza huu mchongo kitambo sana kabla hata teknolojia kukua hizi mtaani.

Mimi huboresha michakato yangu kwa kuchambua kila hatua na kuona ni wapi mambo yanachelewa au kukwama. Napenda kutumia tools za kisasa na mbinu mpya ya kitalanta ili kuhakikisha kazi inaenda kwa kasi bila kupoteza ubora mtaani. Siri ni ku automate michongo inayojirudia mara kwa mara. Jambo linalonisaidia kuokoa muda mwingi na kueka focus yangu kwenye mambo mazito yanayohitaji akili yangu na ubunifu wa hali ya juu.

Mimi huona michezo ya video ni mipango fiti sana ya kuchangamsha akili na kujiachilia baada ya siku ndefu Napenda sana zile games zinazohitaji strategy, ama zile za kucheza na wasee wengine waone maana hapo ndipo unajua nani ni mjanja wa kupiga roundi na kusolve changamoto kwa haraka. Kucheza video games hunisaidia kuongeza focus na kunipa vibe fulani ya ushindi inayonifanya kila siku kukua na mzuka wa ajabu mtaani bila kulegalega.

Mimi uoana kupiga chombo cha muziki ni mpango wakisasa sana wakuelezea isia na kuongeza ubunifu wakili ingawa mimi ni kiumbe wa kitalanta na penda vile ala kama gitaa ama piano zinaweweza kubadilisha vibe ya mahali na kuleta utulivu fulani wakipeke Inanibamba kuona wasee wakijitolea muda wao kufanya practice adi wanashika mdundo fulani mzito Maana yu ni njia fiti ya kujieleza bila kutumia maneno na kuleta watu pamoja mtaani kupitia lugha ya sauti safi.

Mimi huona nyama choma ndiyo mpango wa kisasa zaidi hasa ile ya mbuzi ambayo imepika ikaiva vilivyo Hakuna kitu chenye vibe ya nguvu kama kukaa na mabro mtaani tukisherekea huku tukidandia nyama moto na kachumbari ya maana kando Hii ni chakula kinacho leta wasee pamoja na kufanya kila mtu ajihisi mchangamfu maana ladha yake ni ya kipekee na inapeana nishati ya kutosha kwendelea harakati za siku bila kuchoka kabisa.

Mimi huona Japan ndiyo inchi ya kisasa zaidi ningependa kutembelea siku moja Naitamani sana kwa sababu wameweza kuunganisha teknolojia ya juu na tamaduni zao za kale bila kupoteza asili ya mtaani Nilisikia huko mitaa yao iko na zile speed trains hatari na wasee wana nidhamu ya nguvu kwa kila arakati wanayopiga Ningependa sana kuona mwangaza wa Tokyo usiku na ule mlima wa mwanfuji Nikifikiria hiyo safari, mimi husikia tu mzuka wa ajabu na kuona fursa nyingi za kitalanta.

Mimi hupenda kufanya mazoezi ya asubuhi mapema ili kuchangamsha akili na kuanza siku nikiwa na nguvu za kutosha kufanya hivi asubuhi inanisaidia kuamsha mwili na kupata fokasi inayohitajika kwa harakati za kutwa nzima kabla mitaa haijachangamka sana Inanibamba nikimaliza mazoezi mapema maana inajenga nidhamu ya kisasa na kunipa mzuka wa ajabu Hakukabiliana na kila jukumu la kitalanta ninalolipata mchana kutwa bila kuhisi uchovu.

Mimi huona kukimbia na kufanya mazoezi ya viungo kwa mpango wa kisasa wa kudumisha afya na utulivu wa akili Mara nyingi mimi hufanya harakati hizi mara nne kwa wiki Hasa nyakati za asubuhi mapema ili kuchangamusha mwili kabla ya kuanza shuguli za kitalanta mtaani Baada ya mozoezi, mimi husikia mzuka waajabu na nisharti ya kutosha inayoniwezesha kukabiliana na kila jukumu kwa umakini na vibe ya nguvu siku mzima.

Mimi huona kutumia muda nje ya mji kuwa nji ya bora ya kupata hewa safi na kubadili mazingira. Inanivutia sana kutembelea maeneo yenye asili tulivu na kukutana na marafiki kwa ajili ya mazungumzo ya kijamii yanayojenga. Shughuli hizi hunipa utulivu wa ndani na nishati mpya ya kuanza majukumu ya wiki inayofuata kwa kasi na umakini mkubwa.

Mimi huona kuvaa miwani ya jua na kutumia vazi la kofia kuwa njia bora ya kulinda afya ya macho na ngozi dhidi ya miale mikali. Inanivutia kutumia bidhaa za kisasa na kuzuia miale ya jua ambazo hutoa ulinzi wa ziada unapotembelea kwenye mazingira ya wazi. Utaratibu huu unanipa utulivu mkubwa na uwakika wakuendelea na shuguli zangu bila kuathiriwa na joto au mwanga mwingi wa mchana.

Mimi huona kushiriki katika mijadala na tamasha za muziki kuwa miongoni mwa matukio ya kuvutia zaidi yanayo nijenga wakati wa masomo inanifurahisha kukumbuka jinsi ushindani wa kirafiki na ushirikiano na wanafunzi wenzangu unavyosaidia kuimarisha ujasiri na uwezo wa kujieleza mbele ya watu matukio hayo yananipa tabasamu na utulivu wa ndani Nikitambua kuwa msingi huo ndio ulioimarisha ari yangu ya kutafuta mafanikio zaidi maishani.